Kama napenda kuandika, ama napenda kuongea, mi napenda kuandika. Mi nisipendi kuongea sana. Sipendi kuyap yap, mi napenda kusikiza sana. Napenda hadi kusikiza kushinda kuandika. Sasa, mi na prefer kuandika badala ya kuongea.

Malengo, malengo gani ni ninayo kwa kazi yangu? Neza sema malengo yangu ni kuwa mfanyikazi bora, niongeze ujuzi wangu katika kazi yangu, ni kuwe productive, ni kuwe one of the best staffs kwa hiyo kazi, na naomba mungu nipate kazi mzuri.

Niambie kuhusu likizo yangu ya ndoto. Naeza sema likizo yangu ya ndoto ni kuenda moroko. Nishaiota kama nimeenda moroko halafu nikajienjoy. Nikaona bahari. Nikaogelea naipenda sana. Nikaendesha magari.

Napenda kuamka na jua ama kulala mapema, mimi napenda kuamka na jua juu asubuhi unaamkanga uko fresh, halafu pia napenda kulala late juu nakuanga busy, naweza fika kejani late, halafu sasa bado nafaa kufanya kitu ya maana, utapata nimelala kitu kama saa nane hapo, na nimeamka saa moja, ama saa kumi na mbili.

Napanga kazi zangu vipi? Mimi nawezasema napanga kazi zangu vipoa. Napanga kazi zangu za kama mwezi ama wiki. Napanga kazi zangu za wiki venye itakuwa. Lakini bado sasa nafaa kupanga venye siku yangu itakuwa. Napanga siku yangu kila siku wa asubuhi venye itakuwa hadi jioni. Na siku yangu inakuwa poa.

Napenda ku fun na familia yangu, mi napenda kusafiri nao, tukiwa na hao lazima tutatembia mahali, tukiwa na hao tena tutakula mahali fulani tukiwa na hao, ningependa sana kutembia na hao, niwaonyeshe vitu mingi, pia wapate kujua vitu yenye hawakuwa wanajua kitambu naam.

Lugha gani ningependa kujifunza? Ningependa kujifunza lugha za AI, ningependa kujifunza Python, ningependa kujifunza Javascript, na pia ningependa kujifunza Chinese, ninataka kujua sana Chinese.

Kama nime wahi kutembelea ziwa au mto naam, nimetembelea ziwa kadhaa, nimetembelea ziwa la Victoria, ziwa la Bogoria, ziwa la Nakuru, ziwa la ElementaIta, nimetembelea ziwa mingi sana, na ngependa kutembelea zingine za Afrika sasa.

Programu natumia sana, naeza sema aji, kama YouTube, kwa simu yangu natumia YouTube, natumia Instagram, natumia Twitter, natumia WhatsApp, kwanza kwa mawasiliano, ya WhatsApp ni nzuri sana, kwa mawasiliano, it's very convenient WhatsApp, YouTube sana sana, kwa kufanya utafiti.

Kama nanunua vitu kwa kutumia simu yangu hee natumia natumia simu yangu kununua kwa sababu nchi yetu kuna program. Kuna application inaitwa Mpesa Mpesa inasaidia kulipa vitu kwa kutumia simu. Alafu pia naweza tembea na cash pia at the same time. Lakini natumia simu sana.

Kama nishawahi fanya kazi ya kujitolea eeh, nimefanya kadhaa, nimefanya mingi. Kama kulikuwa na hii time, kulikuwa na kazi fulani ya It's like, tukiwa shule and then we were like kuambiwa. Tufanye tusaidie jamii, kukota uchafu, mazingira naam tuka safi.

Chakula cha kigeni yenye nimewai jaribu. Naeza sema hapo kidogo naez sema kuna hii siku nilikuwa nimeenda home And then nikapikiwa kuku Samaki Pilau. Nikabaiwa ilikuwa ninizawadi. Hivo tu.

Mimi kama nafaa kwenda mkutana fulani, kwanza na make sure nimevaa vizuri, nimechana nywele yangu, niko msafi, alafu na make sure niko na confidence enough, na make sure tu niko sawa, niko ready.

Kama nishaifikiria kuanzisha biashara yangu nimefikiria sana nafikiria kila siku na nafikiria pia sahii. Nafikiria kila saa kuanzisha biashara yangu. Mi ningetaka kuanzisha biashara ya ya real estate. Ningetaka kuwa na nyumba. Ningetaka kuwa na biashara ya manguo. Biashara ya magari. Nataka tu biashara mingi sana.

Ni study gani muhimu kwa kazi yangu, ninaweza sema ni kujituma tu, unajituma poa, alafu unajua kitu, unafaa kujua kitu unafanya, uki kuja kuulizwa kitu usikae ni kama hujui, alafu pia unafaa, akili yako inafaa iwe kazi, unafaa ukwe rada.

Nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini mimi. Mimi huta wafanyikazi wenzangu, mmoja ama wawili, wana nisaidia na tunamaliza. Pia wakinihitaji, nafanya. Lakini kwanza nitafikiria, nitafikiria kwanza venye nafaa kufanya before kabla ni waite. Lakini ka ningumu sana, nitaita mmoja anisaidie.